Ninaongeza uzalishaji wangu kwa kupanga ratiba ya kila siku na kuweka malengo ya nayopimika Ninatanguliza kazi muhimu na punguza usumbufu wa simu na nachukua mapumziko mafupi hili kureje shanguvu Pia na jifunza mbinu mpya nafanya tathmini ya kazi niliofanya na kushirikiana na wenzangu Nidamu mda sahihi na motisha unisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi kila siku.